Ninapenda kunywa maziwa kwa sababu ni lishe bora na la kuburudisha. Hunipa nguvu na kunisaidia kujisikia mwenye nguvu ya kutosheka hasa asubuhi au baada ya siku ndefu. Ladha yake ni laini na yenye faraja ambayo inaifanya kuwa rahisi kufurahia wakati wa wowote. Maziwa pia yanafaa katika utaratibu wangu wa kila siku unahisi kuwa nzuri na yenye afya na kuinywa hunipa hali ya usawa na faraja. Ndiyo maana ni moja wapo ya vinywaji nipendavyo.

Ninafua nguo mara mbili kwa wiki ili kuziweka safi. Nimeona ratiba hii hunisaidia kujipanga na kuzuia nguo kurundikana. Kuosha mara kwa mara pia hufanya iwe rahisi kutunza aina tofauti ya nguo. Kawaida mimi hutenganisha nguo kulingana na rangi na kitambaa ambacho kimetengeneza nguo hio. Kufua nguo mara mbili kwa wiki kumekuwa utaratibu unaoweka wardrobe yangu tayari safi na ya kustarehesha kila wakati.